Napenda somo la kemia kwa sababu Linanifunza kujua jinsi vitu vinavyoundwa kwa kushirikiana linanipa ufahamu wa maisha ya kila siku kama shakila dawa na mazingira Linahimiza ufikra, na kina, na ujuzi wa kutatua matatizo bila kukosa.